Naam mimi hushambulia mabadiliko kazi kwa kuwaita mafanyikazi wote kwa pamoja na kuwaeleza kila ambacho kitakua kimefanyika au watakua wafia wamefanya na pia nawaelekeza jinsi ya kushambulia huwa mabadiliko kwa haraka.

Naam mimi upendelea ya chakula chenye ladha nzuri tamu haswa chakula Kimkate kau keki ambayo ina skari na skari yei na madhini ambaye inasaidia ukuwaji wa mwili hasa na pia ni nzuri katika mwere fushaji kwenye ubongo.